Kwangu mimi huwa napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu hunisaidia kuelewa vizuri hisia na mitazama kupitia sauti, uso na lugha ya mwili. Hua mimi pia hua napendelea kuwasiliana kwa maandishi kama vile ujumbe, au barua pepe. Hasa pale ambapo nahitaji kufikisha ujumbe kwa wazi na kwa utulivu. Kwa hivo, kwa ujumla huwa napenda mawasiliano yenye heshima, uwazi na kusikilizana. Kwani hunisaidia kujenga uhusiano mazuri na kuepusha kutoelewana.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza zaidi ni kupiga gitaa kwa ustadi mkubwa. Ingawa ni mjifunza misingi kidogo ningependa kuelewa mbinu za juu za kucheza kama vile finger pinking, solos na kuunda nyimbo zangu mwenyewe. Kujua hili, kunanipa nafasi kuburudisha akili, kuonyeshe ubunifu na pia kushirikina na wapenzi wa mziki. Zaidi ya hayo, ujuzi huu uchangia pia uvumilifu nidhamu na furaha za kibinafsi.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nimehama kwa masomo na kazi. Jambo ambalo limenipa fursi ya kukutana na watu wa wapya na kujifunza tamaduni tofauti. Ingawa ninakumbukumbu nzuri za nyumbani nilikokulia. Kuishi mahali pengine kumenisaidia kukua kibinafsi, kujitegemea na kupanua mtazamo wangu wa maisha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kupanga shuguli zinazo tuunganisha na kututia furaha pamoja. Kwa kawaida, huwa tunapanga chakula cha pamoja, michezo midogo au burudani kwa wakati wa kuzungumza kuhusu kila mmoja kushirikiana katika mipango ya kila siku. Pia huwa napenda kutumia muda huu kuimarisha uhusiano wakaribu kushiriki mawazo na kujifunza kutoa kila mmoja. Kwa upande mwingine huwa wakati wa familia, ni frusa ya kupumzika na kupata motisha chanya, husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa nguvu ya kisikolojia na kiakili niwezesha kuwa mzuri, zaidi kazini na katika maisha ya kila siku Kwa hivyo kutumia muda na familia, si tu burudani, mbali pia ni njia kujenga thamani, nidhamu na urafiki wa kudumu dani ya familia.

Napendelea kuvaa suruali. Suruali unipa uhuru na uraisi zaidi katika kuandelea na ushuguli za kila siku. Asa kazini au kwenye shughuli zinazoitaji harakati nyingi. Pia suruali ni raisi kuanisha aina mbalimbali za mavazi na ufa katika mazingira ya kitaaluma na kawaida. Hata hivo, ninaelewa kuamba, skiti naweza kuwa chaguo nzuri kwa hafla malumu au tukio la kijami. Lakini kwa mtazamu wangu wa kila siku, suruali ufa zaidi kwa sababi inakikisha uraisi ni dhamu na mtazamu wa kitaalumu.

Mara nyingi nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti na majukua wanaotoa taarifa sahihi na za kwaminika. Kwa mfano huwa napendelea kutumia vyombo vya habari vinavojulikana kimataifa na kitaifa. Kama vile magazeti makubwa mtandaoni, tulevisheni za habari na tovuti za sasa zina zojali sahihi wa taarifa. Hii huniwezesha kupata taarifa sahihi na za kisasa kuhusu matukio ya ndani na nje ya nchi. Pia huwa napendelea kutumia mitandao ya kijamii kwa makini hasa pale a mbapo kuna vianzo vya habari vina vojibitishwa. Kwani hii husaidia kuandeleza kupata mawazo mapya mitazamo tofauti na kuendeleza kufahamu wangu wa kila siku. Kwa njia hii nasoma habari kwa lengo lakua na kuelewa mpana kufanya maumuzi sahihi na kuboresha maarifa yangu kibinafsi na kitaalum.

Napendelea chai zaidi ya kahawa. Chai hunipa hisia na za utulivu na husaidia kupumzika. Hasa wakati wa kupumzika wa kazi na kwanza usiku. Pia huwa napenda aina mbalibali za chai. Zinazoongeza ladha na motisha kama chai ya mmea au chai yenye ladha nyepesi. Kwa husaidia kuongeza umakini wa misharti ya akili. Pia huko upande mwingine huwa napenda kahawa wakati mwingine. Hasa pale ninapohitaji kutulia nguvu zangu kidogo. Na pia kuendelea kuwa makini katika shughuli zenye changamoto. Kwa jumla, huwa nachagua kati ya chai na kahawa inategemea na muda. Hali ni sharti yangu na milemwa ya kisaikolojia. Kutuliza akili, kuongeza umakini na kuongeza motisha ya kazi.

Ndiyo, napenda kueka picha zangu mtandaoni, lakini kwa uangalifu mkubu. Kwa kawaida, nakagua ni aina gani ya picha nazoweka. Kuakikisha ninazieshimu faraja yangu na nakilisha mtazamo wangu wa kwa njia nzuri na kitaalumu. Picha nazoweka, huwa na lengo la kushiriki matukio ya maisha, kushirikia na marafiki au familia kuonyesha mambo chanya na yenye motisha. Zaidi ya hayo huwa ninaangalia pia usalama wa mtandao na mipangilio ya faraja ya kuwakikisha kuwa picha zangu hazitumiki vibaya au kuathiri maadili yangu binafsi. Kwa hivo kuweka picha mtandaoni kwangu si tu burudani bali pia ni njia ya kujieleza kwa njia ya heshima na yenye uwajibikaji na yenye mwekaniko chanya katika jamii ya mtandao.

Huwa napenda aina za filamu, zinazochangia burudani na pia kunipa mtazamo mpya au kujifunza kitu kipya. Kwa mfano, huwa napenda filamu za elimu, filamu za kihistoria, na zile zinazohusisha changamoto za kimaisha au hadithi za kufundisha maadili. Filamu hizo husaidia kuendeleza ufahamu wangu, kuhimiza ubunifu na kunipa hoja za kuzingatia katika maisha ya kila siku. Pia uwa napenda filamu za kisiasa au za kuchangia fikra kwani husaidia kuelewa mitazamo tofauti. Historia za jamii na mbinu ya kushugulikia changamoto. Filamu za burudani pia napendaa kuziona mara kwa mara kwa hutoa nafasi ya kupumzika kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa kila siku.

Ndiyo ni na ndege wa kufugwa nyumbani. Napenda kuwa na ndege kwa sababu uniwezesha kujifunza uwajibikaji nidhamu na jinsi ya kutunza kiumbe hai. Kila siku huu wanakikisha, wanapata chakula chakotosha, majisafi na mazingira safi ya kuishi. Jambo ambalo inanimiza nidhamu na mpangilio katika maisha yangu wa kila siku. Zahidi ya hayo, ndege hau uniwezesha kupata muda kupumzika na burudani baada ya shuguli za kazi. Kwani ni fura kuwaona wa kicheza, kurukaruka na kuimba. Hii pia uchangia ustawi wa kisaikolojia na kunipa fura ndogo ndogo zinazoongeza motisha ya maisha ya kila siku. Kwa hivo kufunga ndege, nyumbani si tu burudani, mbali pia ni mchia kujifuza wajibikaji, kudumisha nidhamu na kuhongeza fura ya ndani.

Mchezo wangu na ufurahia zaidi katika olimpiki ni mbio za urefu na mchezo mingineo ya mbio za kasi. Napenda mchezo huu kwa sababu unaunganisha kasi, mbinu na pia nidhamu ya mwili na kili. Kuona wachezaji wa kijitahidi kufikia ufanisi wajuu. Kuna nipa motisha na kuchangia kushikilia mshikamano wa ushindani wa kitaalumu. Zaidi ya hayo, michezo ya olimpiki ninayoipenda hutuoa sumu muhimu la nidhamu, mshikamano na kujitolea. Mchezo olimpiki wanaoidhirisha jinsi ya kupanga malengo. Kushirikiana na wenzake na kushinda changamoto kwa uthabiti. Kwa hivyo, kwangalia na kushiriki michezo hii kuna changia kuendeleza motisha yangu binafsi, kuimiza maadili na ushidani wa haki na kunipa mwongozo wa kujitahidi katika kazi na maisha binafsi.

Mwandishi nilimpenda sana ni Paulo Kolhello. Napenda kazi yake kwa sababu zinanichanganya hadithi za kuvutia na mafundisho ya maisha yanayohimiza kujiamini ndoto na uthabiti wa kibinafsi. Vitabu vyake huniwezesha kutafakari kuelewa maisha ya mtazamo mpana na kupata motisha ya kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, napenda pia uandishi wengine wanaoshugulikia maendeleo binafsi, historia, au fasihi ya kisasa. Kwani husaidia kuongeza ufahamu wangu, kuendeleza ubunifu na kunipa mbinu mpya kushughulikia changamoto. Kila kitabu ninachosoma, kinaongeza mtazamo mpya, hunipa maarifa mapya na kunisaidia kuwa mtu bora zaidi kimaadili na kitaaluma. Kwa hivyo huwa napenda waandishi wanaotua mchanganyiko wa burudani maarifa na motisha kwani hufanya usomaji wa chombo cha kujifunza na kukuza utu wangu binafsi.

Huwa napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa kipekee. Kisicho sana kikali lakini chenye ladha nzuri inaongeza hisia za furaha wakati wa kula. Kwa mfano huwa napenda vyakula vinavyochanganya ladha asili za viungo na usawa wa chakula. Kama mchanganyiko wa mboga safi, vyakula vya nyama au samaki vinavyopikwa kwa namna ya kupendeza. Na ladha ya nyumbani zinazokumbusha tamaduni za kifamilia Zaidi ya hayo, huwa napenda chakula kilicho na lishe bora. Kwani husaidia kutoa nishati ya kutosha kwa mwili na akili, kunipa motisha na kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Kwa hivyo chakula chenye ladha kwangu si tu burudani ya kinywaji au kinyume cha njaa. Bali pia ni njia ya kuimarisha afya na kuleta furaha na kuongeza nishati ya kisaikolojia na kimwili.

Mazingira mazuri ya kazi utokana mchanganyiko wa masiliano mazuri, heshima na ushirikiano kati wafanyikazi na uongozi. Masiliano ya wazi usaidia kila mtu kuelewa majukumu yake, malengo ya pamoja na matarajio ya kazi. Jambo linalopunguza mingongano na kuongeza ufanisi. Heshima kazi ni ujenga kwa miniana na kufanya wafanyikazi, wajisikie kuthaminiwa na kusikilizwa. Pia mazingira mazuri ya kazi ya naimiza usawa, haki na fursa na kukuza ujuzi. Pala mbapo wafanyakazi wanapewa nafasi ya kutowa mawazo kupokea mbrejesho chanya na kundelezwa kita aluma, uungeza motisha ya aria fanyikazi kwa bidii na pia ufanya wafanyakazi kwa bidii na pia zaidi hayo mazingira salama ya liyo na mpangilio mzuri na yanayojali ustawi wa fanyikazi, uchangia afya ya kimwili na kisikolojia. So kwa jumla huwa mazingira ya kazi ya nakua mazuri pale ambapo kuna mshika mano, wajibikaji ya lengo na pamoja na kufanikisha malengo ya shirika pamoja na maendeleo ya kufanikazi.

Napenda kusoma vitabu vinavyoongeza maarifa, kukuza ubunifu na kunipa mtazamo mpana wa maisha. Kwa mfano huwa napenda vitabu vya maendeleo binafsi, vilivyo na mafundisho ya kimaadili na kisaikolojia, kwani huniwezesha kujifunza mbinu mpya ya kupanga maisha na kushughulikia changamoto na kufanya maamuzi bora. Pia huwa napenda kusoma vitabu vya historia, fasihi na sayansi, kwani husaidia kupanua ufahamu wangu wa dunia, kuendeleza fikira zenye kina na kunipa hoja mpya ya kufikiria. Zaidi ya hayo huwa napenda pia hadithi za kufundisha maadili au zinazoonyesha mshikamano wa kijamii, kwani huchangia kuimarisha utu na kunielimisha kwa njia ya burudani.

Ndiyo huwa napenda kuvaa saa kwa kawaida ninaiona kama sehemu ya mtindo ya kitaalumu na pia kama chombo cha kusaidia kusimamia muda wangu wa kufanisi. Sasa hunuwezesha kuwa na nidhamu ya muda kazini, kupanga shuguli zangu na kuhakisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Zaidi ya hayo kuvaa saa kunanisaidia kuonyesha uwajibikaji na udhabiti. Jambo linalodhaminiwa katika mazingira ya kazi. Hata hivyo napendelea pia kuvaa saa zinazotukia au mazingira. Katika mkutano, kazi au shuguli za kijamii ili kudumisha mwonekano mzuri na wa kitaalum.

Kwa sasa, ninaendelea na masomo yangu pamoja na kujifunza ujuzi, unahusiana na maendeleo ya kitaaluma. Masomo yangu yamenisaidia kujenga msingi imara wa imaarifa, nidhamu, na uwezo wa kuchambua na kutatua changamoto mbali mbali. Kupitia masomo, nimejifunza kufanya kazi kwa mpangilio, kuheshimu muda na kushirikiana vizuri na wengine katika kazi za pamoja. Kwa upande wa kazi, nimekuwa nikijihusisha na majukumu yanayonisaidia kutumia kile kinacho jifunza kwa vitendo. Uzoefu huu umenipa uelewa wa mazingira ya kazi, umuhimu wa mawasiliano mazuri na thamani ya uwajibikaji katika kutimiza majukumu. Pia umenisaidia kukuza uwezo wa kujifunza haraka na kuzoea mazingira mapya.

Mara nyingi wikendi natumia kwa kupumzika, kupanga upya mambo yangu na kutumia muda na familia au marafiki. Baada ya wiki yenye shughuli nyingi, napenda kuchukua muda wa kupumzika ili kurejesha nguvu za mwili na akili. Pia natumia muda huo kufanya shughuli binafsi kama kusoma, kusikiliza muziki au kufanya mazoezi mepesi Zaidi ya hayo, wikendi hunipa nafasi ya kudhamini malengo yangu, kupanga shuguli za wiki inayofuata na kujifunza mambo mapya yanayochangia maendeleo yangu binafsi ya kitaaluma. Kwa kufanya hivyo, kuanza wiki mpya nikiwa na mpangilio mzuri, motisha na umakini zaidi katika kazi yangu.

Ndio napenda kutembea msituni kwa sababu kutembea msituni hunipa utulivu wa akili, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisike karibu zaidi na mazingira ya asili. Ni njia nzuri ya kupumzika kutafakari na kurejesha nguvu baada ya shughuli za kila siku. Pia kutembea msituni hunisaidia kuboresha afya ya mwili na kunipa nafasi ya kujifunza kudhamini mazingira na umuhimu wa kuyatunza. Kwa jumla ni shughuli ninayoiona kuwa na manufaa na kwa usteo wa mwili, akili na mtazamo wangu wa maisha.

Ndiyo napenda kula samaki, samaki ni chakula chenye lishe bora, chenye protini na mafuta yenye manufaa kwa mwili. Kula samaki, kuna nisaidia kudumisha afya, kuongeza nishati na kufanya kazi zangu za kila siku kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, hua napenda aina mbalimbali za samaki kwa kupikwa kwa njia mbalimbali ikiwa ni kukaangwa, kuchemshwa au kupikiwa kwa mchuzi ya kipekee. Kwa sababu utoa ladha nzuri na burudani kwa wakati wa chakula.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama nyumbani. Kufuga mnyama kwangu, kunanifundisha uwajibikaji, nidhamu na jinsi ya kutunza kiumbe hai. Kila siku, nahakikisha wanapata chakula cha kutosha, maji safi na mazingira safi ya kuishi. Jambo ambalo, linanihimiza mpangilio na nidhamu katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi hayo, kufunga mnyama, kunanipa furaha na utulivu baada ya shuguli za kazi, au masomo, ni njia nzuri na kupumzika kisaikolojia, kujifunza uvumilivu na kuimarisha mshikamano wa kifamilia. Pala ambapo familia hushirikiana katika utuzaji waki. Kwa hivo kufuga mnyama si tu burudani, bali pia ni chombo cha kujitu. Kujitunza na kujifunza maisha na kudumisha ustawi wa kisaikolojia na kijamii.

Kutoka dirishani mwangu, huwa napenda kuangalia mandhari ambayo, huniwezesha kupata utulivu na mtazamo mpana mazingira. Mara nyingi huwa dirisha linanipa fursa ya kuona mchanganyiko na maumbile ya asili. Jua linapuchomoza au linapozama, miti na mara nyingine hata shughuli za watu karibu na eneo hilo. Hii hunipa hisia ya mshikamano na mazingira yangu na kunisaidia kupumzika kisaikolojia baada ya shughuli ya kazi au masomo. Zaidi ya hayo, kuangalia mandhari kutoka dirishani, kunanisaidia kutafakari kupanga mipango ya kupata mtazamo mpya kuhusu changamoto au majukumu yangu. Hii ni sehemu ya mbinu yangu ya kupata uthabiti kiakili, kuongeza ubunifu na kuimarisha mtazamo wangu wa kila siku.

Ninapendelea mazingira ya kazi yaliyo wazi, yenye ushirikiano na yanayohimiza mawasiliano ya watu kati ya wafanyakazi na uongozi. Mazingira kama haya, husaidia kila mfanyakazi kuilea malengo ya pamoja, kushirikiana kwa ufanisi na kufanikisha majukumu yangu bila changamoto zisizo na lazima. Hali hii pia ina uongozi motisha kuimarisha mshikamano wa timu na kufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa. Zaidi ya hayo, huwa napenda mazingira ya kazi yaliyo na nidhamu, usawa, na nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi. Pale ambapo, wafanyakazi wanapewa fursa ya kutoa mawazo, kupokea mrejesho, wa kujenga na kushiriki katika maamuzi, kuchangia ufanisi wa kazi na maendeleo ya shirika.

Ningependa kutembelea maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria, kama vile miji ya kale, majumba au maeneo ya makumbusha yanaonyesha historia na tamaduni za binadamu. Kutembelea sehemu kama hizi, kunanipa fursa ya kuelewa historia ya jamii. Changamoto ambazo watu walikabiliana nazo na mafanikio yao, jambo linaloongeza ufahamu wangu wa dunia na mtu binafsi. Zaidi ya hayo, kuona historia kwa macho yangu, kunachangia kuimarisha mtazamo wangu wa kimaisha, na kunipa mweleleo wa kimaadili na kunitia motisha na kujifunza kutoka kwa makosa na mafaniko ya watu wa zamani. Pia ni njia nzuri ya kukuza upendo na heshima kwa utamaduni na urithi wa binadamu.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kuchukua muda wangu wa bure kusoma vitabu, makala au taarifa mtandaoni. Zinazoongeza ujuzi na marifa yangu. Shuguli hii hunipa fursa ya kupanua mtazamo wangu, kuongeza ubunifu na kutoa suluhisho mpya na changamoto mbalimbali za kila siku. Zaidi ya hapo huwa napendezwa pia na shuguli znazohusiana na mazoezi au burudani ya asili kama kutembea msituni au kufanya mazoezi mepesi. Shuguli hizi huunisaidia kuboresha afya, kupumzika kisaikolojia na kudumisha umakini katika kazi zangu.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunipa mazingira ya starehe na utulivu. Unarahisisha umakini na husaidia kufanya kazi au kusoma bila kuchosha machu. Kwa upande mwingine, mwanga mkali mara nyingine unaweza kunisumbua na kuleta uchovu wa macho hasa wakati wa muda mrefu. Zaidi ya hayo, mwanga wa kati huunda mazingira mazuri ya kufanya kazi kwa ufanisi, burudani na pia kuchangia hali ya akili yenye utulivu na makini. Kwa hivo kawa kaida, napendelea kutumia mwanga wa kati katika mazingira ya kazi, masomo na starehe.

Kila siku, napendelea kutumia muda wa kuthibitiwa mtandaoni kulingana na shughuli zangu za kazi. Masomo au burudani. Kwa kawaida, nakusudia kutumia muda huo kwa maswala yanayoongeza ujuzi, kufuatilia habari muhimu, kujifunza au kuwasiliana na wenzangu. Zaidi ya hayo, huwa napanga muda wangu ili kuepuka kutumia mtandao kwa muda mrefu usio na faida. Kwani hiyo inaweza kupunguza ufanisi wangu wa kuchukua muda, unaoweza kutumia kufanya shughuli zenye manufaa. Kwa njia hii nadhimu muda wangu mtandaoni kuhakikisha unachangia maendeleo yangu binafsi na kitaaluma bila kuathiri kazi au masomo yangu.

Kwa kawaida, huwa nafanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi. Wakati huo, akili yangu iko makini, nishati, iko juu, na ninaweza kushughulikia majukumu magumu au yasiyo ya kawaida kwa ufanisi. Asubuhi pia huniwezesha kupanga kazi yangu kwa utaratibu na kuweka vipaumbele vya a siku. Na kwa kuhakikiisha kuwa, shughuli muhimu zinakamilika kwa wakati. Zaidi ya hapo, huwa nafanya kazi ya asubuhi bui kunachangia utulivu wa akili, kuimarisha nidhamu binafsi na kuingiza umakini kwa majukumu yangu yote. Hata hivo pia ninajua jinsi ya kutumia muda wa mchana au jioni pale inapotajika, lakini asubuhi ndio inapofanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi na ni kwa mtazamo wa kimkakati.

Nina mahusiano mazuri na heshima kubwa na wazee wangu. Nimelelewa kuzingatia maadili, kusikiliza ushauri wao, na kuthamini uzoefu walio nao katika maisha. Huwa wana nashirikiana nao kwa karibu nawajali na kwa heshimu katika maamuzi na mienendo yangu ya kila siku. Mausiano haya, yamenijenga kuwa mtu mwenye nidhamu na uvumilivu na mwenye uwezo wa kushirikiana vizuri na watu warika zote. Pia unisaidia kuelewa muhimu mawasiliano, subira na mshikamano katika familia ya jamii kwa jumla.

Naposherehekea mafanikio ya timu, huanza kwa kutambua na kudhamini mchango wa kila mshiriki wa timu. Ninaamini mafanikio ya pamoja kutokana na ushirikiano ni kujituma na kuwa na mawasiliano mazuri. Kwa hivo, huwa nahakikisha kila mtu anahisi kudhaminiwa. Mara nyingi natumia nafasi hiyo kuwapongeza wenzangu na kuwashukuru juhudi zao na kuhimiza moja kwa mmoja. Pia natumia mafanikio hayo kama fursa ya kujifunza na kujiboresha zaidi kwa kudhamini timu ifanikwe. Ili mafanikio haya yawe endelevu hata katika kazi ijazo Ikiwezekana huwa nashiriki kusherehekea kwa njia rahisi kama mazungumzo ya pamoja au kupanga mikakati mipya Huku nikihakikisha tunabaki kwenye malengo na motisha ya kufanya vizuri zaidi.

Napenda kula mboga mbali mbali kwa sababu zina mchango mkubwa katika afya na nguvu za mwili. Mboga ninazozipenda zaidi ni pamoja na mchicha, matembele, kisambu, kabichi na spinachi. Mboga hizi hunipa lishebora na hunisaidia kudumisha afya njema. Pia napenda kuzitayarisha kwa njia raisi na safi ili kuhifadhi viturubisho vyake. Kwa jumla, napendelea mboga kwa kuwa ni chakula chenye manufaa na hunisaidia kuwa na mtindo mzuri wa maisha.

Najihisi viizuri kuhusu tathmini za kazi kwasababu nazichukulia kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Tathmini hunisaidia kuelewa nguvu zangu pamoja na maeneo ninayohitaji kuboresha ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia hunipa motisha ya kuweka malengo mapya na kuongeza juhudi katika majukumu yangu. Kwa jumla, huwa naona tathmini ya kazi kama njia chanya ya kukuza uwezo wangu. Unaongeza uwajibikaji na kuboresha mchango wangu kama timu na taasisi kwa jumla.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni awe tayari kujifunza na kujindeliza kila wakati. Ni muhimu awe na nidhamu, aheshimu, kanuni za taratibu za kazi, na awe na mtazamo chanya, hata anapokutana na changamoto. Pia ningemshauri aulize maswali pale anapohitaji ufafanuzi, ashikilie maadili ya kazi na ajenge mahusiano mazuri na wenzake, ili kukua na ushirikiano mzuri. Kwa kufanya kazi kwa bidii, uaminifu na kujituma, ataweza kujenga msingi imara wa mafanikio yake ya kikazi.

Ningepende kujifunza lugha ya kichina, kwa sababu ni lugha inayoongezeka kwa muimu kimataifa na inaweza kunifungulia furusa nyingi za kazi na mawasiliano duniani. Kujifunza lugha mpya, kunanisaidia pia kuelea tamaduni nyingine kuboresha ujuzi wangu na mawasiliano na kunipanua mtazamo wangu wa dunia. Kwa jumla, ninaona kujifunza lugha mpya ni uwezekaji mkubwa katika maendeleo yangu binafsi na kitaalumu.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege. Kusafiri kwa ndege, kunanipa fursa ya kufika kwa haraka katika maeneo mbali mbali. Kuona tamaduni, tofauti na kupata uzoefu wa kipekee wa usafiri. Kila safari, unifundisha kupanga vizuri. Kuwa na subira na kuzingatia maelezo madogo madogo. Ili, usafiri uende vizuri. Pia, uwa ni fursa ya kuona jinsi, huduma na usimamizi wa safiri. Unavyofanya kazi katika mazingira tofauti. Jambo ambalo linaweza kunisaidia hata katika mpangilio wa kazi au shirikiano wa watu mbalibali.

Kumbu kumbu nzuri ni nao kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikio na familia yangu. Tukishiriki wakati wapamoja kama kucheza, kusafiri au kushiriki katika shereza familia. Kila tukio hilo libebo furaha, upendo na mshikamano wa familia. Na lina nifundisha tamani za ushirikiano, heshima na mshikamano wa kijami. Kumbu kumbu hizi zimenisaidia kujenga msingi mzuri wa madili na tabia mbazo bado zina nisaidia katika maishi yangu ya sasa na hasa katika mausiano na watu ingini.

Mimi binafsi napendelea kunyoa ndevu badala ya kuziacha zikue. Kunyoa, kunanipa mwonekano safi kitaalumu na kuhakikisha najihisi vizuri katika mazingira ya kazi ya kijamii. Mwonekano huu hufanya niwe tayari kushugulikia majukumu yangu bila wasiwasi wowote wa mwonekano. Ni jambo ambalo ni muhimu sana katika hali ya kitaalumu. Hata hivyo naelewa kwamba baadhi ya hafla wa mazingira naweza kuhitaji mtindo tofauti. Hivyo naweza kubadili kulingana mahitaji. Lakini kwa jumla napenda kuwa na mwonekano uliopangwa vizuri na safi.

Ndiyo, ninafahamu majirani zangu na nijijahidi kudumisha mausiano mazuri nao. Ninaheshimu mipaka yao kushirikiana pale inapoitajika na kuwasaidia wakati wowote nikipata nafasi. Mausiano mazuri na majirani ufanya mazingira kuishi kuwa salama na yenye mshikamano na pia ufundisha maadili ya heshimu, ushirikiano na mshikamano wa kijamii. Kwa jumla, uwa ninadhamini uwepo wa majirani katika maisha yangu na naona ni muhimu kuendeleza uhusiano mzuri nao kila wakati.

Nimezaliwa na kukulia katika mji wangu wa asili, ambao unajulikana kwa istoria yake na uridhi wa katamaduni. Kila kona ya mji, huo inaifadhi kumbukumu za zamani kutoka kwenye majengu ya kali hadi sokoni ambapo watu wanashirikena kushirikena kila siku. Nilipokuwa mdogu, nilipena kutembea barabara zake na kusikiliza aditi za waze, kuhusu jinsi jamii ilivyojipanga, changamodo lizo pitia na mafanikiwa livofanikisha. Mji wangu ulikuwa na utamaduni wa mshikamano na kuseidiana. Majirani walijali kila mmoja na kila sheree au tukio la kijamii ulikuwa na nafasi ya kushirikia na kujifunzo. Kila tukio la shule, soko na sheree au kijamii ilinifundisha madili muhimu ya ishima mshikamano na shirikiano. Hiyo ndio sababu mjiwangu mekua semu ya mafunzo makuu katika maisha yangu na kila mara ninapukubuka ututonu nipukulia humo inanipa motisha na maono ya kuendeleza mshikamwano na maendeleo katika jaminu na oishi sasa.

Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na ujuzi, wa kitaaluma na maendeleo, binafsi kazini. Kwa mfano huwa mafunzo katika uongozi, usimamizi kwa miradi, au mbinu za kisasa za kufanya kazi, ningependa kuyapokea ili kuongeza ufanisi wangu na mchango wangu kwa timu na taasisi. Pia, ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano, utatuzi wa migogoro, na teknolojia mpya inayotumika katika kazi yangu. Kwa jumla mafunzo haya yatanisaidia kukuwa kitaaluma, kuboresha utendaji wangu na kuleta matokeo bora kazini.

Mimi, ujihakikishia kunywa maji kwa kiasi cha kutosha kila siku. Karibu lita mbili, hadi tatu. Kulingana na shuguli ninazofanya na hali ya hewa. Kunywa maji, kunakikisha mwili unafanya kazi vizuri, hunisaidia kuwa makini, kazini, na utoa nishati ya kutosha. Pia, hunisaidia kudumisha afyaf yngozi wa mfumo na mengineo kwa chakula. Kwa jumla, kunywa maji kwa wingi, ni tabia muhimu katika maisha angu. Ya kila siku na katika kuhakikisha, nendelea kuwa na afya njema.

Mimi kawaida, hucheza na familia yangu na marafiki wa karibu. Kucheza nao kunanifanya nijihisi furaha, kupumzika na kushirikiana kwa karibu. Pia kunanifundisha uvumilivu, mshikamano, na jinsi ya kushirikiana kwa heshima na wenzangu. Mara nyingine, hucheza pia na watoto au vijana na wa jirani. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano wa kijamii. So, kwa jumla huwa napendelea kucheza na wale wananifanya nijihisi vizuri na kuimarisha mahusiano mazuri.